Ninapenda wanyama wote lakini upendeleo kidogo kwa mbwa, mbwa wana ukarimu usio wa kifani na uwaminifu mkubwa. Pia ni rafiki wazuri wakucheza na kutembea nje. Hata hivo napenda pia tabia ya kina na kujitegemea ya paka. Paka huwa na hasira nzuri na wana ulevu wa kuvutia. Kwa ujumla nafikiria wanyama wote wana fursa zao na wanastahiliwa kuheshimiwa na kupendwa. We, jee, unapenda paka ama uma zaidi?

Kwa kweli nasoma aina mbali mbali za vitabu lakini nazipenda zaidi na vile za kihistoria na za kusisumua. Nachagua kitabu cha kwa mada kuliko kwa aina malumu. Navipenda zote zaidi hii kusoma kuhusu maswala ya kibidanamu mapambo au janja mambo yanayo inifanya nifikiria kwa kina. Kimsingi inataka kuhisi kuwa nimepata uzoevu mpya wa maarifa na kumaliza kitabu. Mwandishi anaye nivutia zaidi ni Hedi husein kwa sababu ya uwezo wake wa kuandika na hisia ya uruma. Pia napenda kusoma vitabu za watu wanaofikiria maisha kwa mfano waso Mi na wanasiasa ili kujifunza kutokana na uzoefu wao. Kisomo changu hakikomi.

Ninasherekea siku ya kuzuliwa kwangu kwa kukutana na marafiki na familia karibu mara nyingi tunaanda karamu ndogo na keki na wapenzi wangu kunimbia. Mimi hupenda kupa zawadi kama ishwara ya shukrani. Wakati mwingine tunapenda kuondoka nje kula mkahawa unaopendwa au kufanya shughuli fulani maalum kama kupenda Pwani kupiga picha au kutazama cinema pamoja. Jambo hii na muhimu kukutana na watu wanao kupenda na kukumbuka katika siku hii maalumu ni fursa nzuri ya kushukuru mungu kwa kupewa umri mpya.

Kwa kweli napenda kusoma vitabu vya waandishi wanaoongeza ubunifu na ufasaha wa lugha. Mmoja wa waandishi wapenzi wangu ni. Euphrase Kezilahabi kutoka Tanzania. Anayejulikana kwa riwaya yake. Zenye maisha kamaru mhusika. Na mashairi yenye fasaha na kina. Pia napenda Profesa Said Mohamed. Kwa hadithi fupi fupi. Kutoka nje ya Afrika napenda Chimamanda. Ngozi kwa ujasiri wake wa kuonyesha uzoefu wa kisasa na kiafrika.

Kwa kweli namna yangu ya kufanya kazi na wengine inanza na kuskiza na kwa makini nahitaji kuelewa ni nini hasaa. Kipo kichwani mwao kabla kutoa maoni yangu ninapenda kufanya kazi hivyo kwa kuchukua hawa pamoja na kuanza na mazungumzo ya wazi. Muhimu hiu zaidi ni huwa najiolea tolea kufanya sehemu yangu kuaminisha wenzangu. Ninajua kuwa sio mtaalamu wa kila kitu kwa hivyo sitoki kusema sijui ama kuomba msaada. Napenda kutoa sifa wakati wa sitali tahiki na kushiriki ushindi wetu pamoja.

Rangi yangu ya kupendeza ni samawati ya upole si ile ya kukatiwa mkatizo kwenye utangazo mbali hile ya jua ya asubuhi chinsi inavyo guza anga au ule upepo wa baharini kwenye siku ya mawingu unipa utulivu na furaha unyufu lakini pia ninaupendo wa kipeke kwa zambarao ya kivuli inayaka nani inanikumbusha maua ya jacaranda inapoanza kuanguka au ule mwangaza wa mwisho wa jioni inapo chalea ubavuni wa mawingu inani changamsha wa utulivu msikiko na kama ndoto ilio karibia kutimia.

Ndiyo napenda kuenda pwani hakuna kinachonifikisha utulivu na uhuru kama hisia ya kutua kwenye mchanga kusikiza mawimbi ya napokunya na upepo na kuoga anga kubwa ya baharini isiyoisha mara nyingi huwa naelekea pwani hasaa pale nahisi kuwa umewaka na nahitaji kupumzika huwa mimi na marafiki zangu tunapenda kula viazi karai jikoni motoni. Kucheza mpira wa miguu kwenye mchanga na kujifunika kwenye maji. Wakati mwingine hata nakaa kimya tu kutazama mashua za wavuvi zikitanga. Mbali na tabia.